Ni swali zuri kabisa kumbuka ujana unaleta raha zake na changamoto zake pia. Kurudi ujana kuna kungeweza kunipa, nafu, nafasi zaidi ya kufanya baadhi ya mambo tofauti. Labda kuwa na muda wa kupumuzika zaidi, kucheza bila mzigo wa majukumu makubwa au kufurahia urahisi wa maisha bila wasiwasi wa kila siku lakini pia kutokuwa na uzoefu wa sasa kungekuja na changamoto zake. Kama kufanya maamuzi bila maarifa ya sasa au kupoteza fursa za ambazo nimejifunza kutumia. Kwa kweli zingatia hili baadhi ya watu wangependa kurudi nyuma wengine wangependalea kutumia hivi sasa kuangaliu zaidi kwa mimi binafsi ningependelea kuchuku. Vyema vilivyoko sasa kufahamu historia yangu. Lakini kwa kipengele cha kucheza na kuwa na urahisi wa ujana labda kidogo.